Napata habari kutoka vyanza mbali mbali vya kutoa taarifa ambayo ni sahihi. Mfano vituo vya habari kama runinga na radio. If inanipa habari ya haraka haraka ambao ni sahihi kabisa imeakikiwa. Ono TBC One, Azam, My TV. Lakini pia naangalia kwenye tovuti za habari kama BBC, Ojazira, Audi W. Pia naangalia nakupata habari kupitia mitandao ya kijamii ya po habari za mitandaoni zina kuwaga siyo sahihi sana kwa io inanibidi ni hakiki na kuchuja taarifa na kusibitisha kabla sijaiamini lakini pia chanzo chingine cha habari ambacho nakitumia ni magazeti magazeti pia ni chanzo kizuli sana chabari ambazo nasifatilia.

Asubuhi napenda kunywa chai ya moto, ya tangawizi nyingi, kwa sababu chai ya tangawizi inanisaidia kuondoa ule uchovu wa usingizi, usiku kucha, inanipa nguvu, na naaza siku nikiwa mtulivu, na utulivu wanafsi, utulivu wakili, sababu ile tangawizi inafanya hivyo. Lakini pia wakati mwingine, napenda kunywa kahawa, ama maji ya vuguvugu, ili kuupa mwili, nguvu mapema sana.

Mkate naupendelea mimi ni mkate wa bofloo, mkate unaokuwa umechanganywa ngano na maziwa. Lakini pia unakuta una zabibu, ni mkate na mtamu sana unanipa nguvu na naupenda ku ula muda wowote kama ni asubuhi, inakuwa kama kitafunio au usiku kama bites, majili kula unalala.

Kila siku natumia programu ya wasap sababu wasap ni njia nzuri ya mawasiriano. Unaweza kufanya mawasiliano hata nje ya nchi muhimu tu uwe na internet. Kwa wasap ni njia yangu kubwa ya mawasiriano. Kwa hapa ndani na hata kwa nje kuwa kwamba mnaweza mkazungumza na watu. Video call, audio calls. Tukaelewana vizuri, tukafanya biashara yetu mchezo ukaisha.

Harufu nayopenda zaidi ni harufu ya kahawa au chai ya moto wa asubui. Harufu ni nayoihisi maranyingi mapema asubui wakati kila kitu bado kimetulia na siku inaanza. Pindi pale na chemsha chai au pindi na pitaapula jikoni. Harufu hii unirejea, unirejeesha kwa kumbukumbu za nyumbani. Kuamka asubui kukaa kimya kidogo kabla shuguli za siku au kukaa na watu wa karibu tukijiandaa kuanza siku. Ya nikumbusha utulivu, mwanzo mpya na matumaini mapya. Nikipata harufu hiyo, nahisi nikiwa mtulivu, mwenye amani na nguvu mpya. Ya nifanya nijisikie tayari kukabiliana na siku, mawazo ya natulia na moyo unapata faraja kubwa sana.